Kuweka afya vizuri huwa ninazingatia chakula ninachokula, pia huwa ninazingatia mazoezi na aina ya mazoezi ambayo ninafanya. Hivyo hayo yote inanifanya kuweka afya vizuri na kuepuka kuumwa mara kwa mara, ndiyo, ninapenda sana kuandaa chakula, kizuri na mazoezi mazoezi.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya Kichina. Nakumbuka niliwahi kufanya kazi na watu hao. Hivyo, nilitamani sana kujifunza, lakini pia kilikuwa kigumu. Kwa hiyo, ilikuwa inaniletea ugumu kuielewa. Lakini nikapata nafasi, ningependa kujifunza Kichina.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuomba, ni kusali, ni kufunga, ni kutoa sadaka. Hayo ni mambo muhimu sana kwangu kwenye dini. Ambayo ninajitahidi niyafuate na niyaendee vizuri na niyafanye vizuri sana katika dini yangu kwa ujumla.

Napenda kutumia mda mwingi na familia yangu. Sana sana kwa kutoka, kuenda kutembea, kuenda kufanya michezo mbali mbali nikiwa na familia, kula pamoja na familia, kuzungumza pamoja na familia. Napenda sana hivo vitu kufanya na familia.

Kufanya kazi na timu ya mbali inahitaji kuwa jasiri na kujiamini kile ambacho unasema kama maamuzi kama kiongozi. Kwa hiyo, mara nyingi huwa najiamini huwa naongea kitu ambacho kinafurahisha timu zote mbili. Ni hayo tu.

Hali ya hewa leo asubuhi kulikuwa kuna baridi, hivyo nimevaa sweta kwa sababu ya kujikinga na baridi. Ninapenda hali ya baridi, hivyo nimevaa sweta tu ili nisiumwe lakini ninapenda hali ya baridi. Napenda kulala, hapa nipo nimelala.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia kwa sababu inanikumbusha asili yangu, utamaduni wangu, vitu vya zamani, vya wazee na mababu. Hivyo, ninapenda sana kujifunza historia na ninapopatanga nafasi ya kujifunza huwa nasikiliza vizuri ili nipate cha kuadisia na mimi.

Kushirikiana na timu huwa na penda kusikiza timu zote mbili, pia na penda kujishusha ili inapotokea kuna chochote cha kuzungumza basi timu iwe huru kuzungumza na mimi nikawaskiliza. Kwayo hiyo hivyo tu kujishusha na kunyenyekea.

Ninapenda juisi ya embe. Kwa kuwa ninapenda tunda embe hivyo ninapenda juisi ya embe pia. Ninapenda sana juisi ya embe ambayo imekwa sukari kidogo. Likachanganywa labda na tunda lengine lakini pia nikipata lenyewe ni vizuri zaidi.

Mtaani kwangu ninapenda watu wana ushirikiano, watu wana upendo sana, watu wana furahiana moja. Ukipata mafanikio, basi wote huwa wanafurahia, wanajumuika kusherehekea kwa pamoja. Hivyo, mtaani kwangu ninapenda sama maisha yanavyoendelea napenda.

Ninapenda nyama ya nguruwe, tunaita kitimoto. Ninapenda sana nyama hiyo na imekua rafiki yangu pendwa sana. Kwa hiyo, ninapokuta sehemu kuna kitimoto, basi uwaga nafurahia sana, sana, sana. Huwa ni nyama ambayo naipenda.